Harufu ninayopenda zaidi ni ile harufu ya aradhi bada ya mguwe ya kwanza kunyesha inayojilika na kama petrika ninapenda harufu hii kwa sababu inaleta isia ya usafi na matumaini ya uzima katika asili. Pia nimefuraiya sana harufu ya kahawa mbichi ilio kaangwa hivi karabuni asubuhi. Amu harufu hiyo huniamusha akili gangu na kunipa nguvu ya kwanza siku yangu kwa furaha mwishowe harufu maua ya waridi bustani aminanikumbusha tulivo na uzuri wa mazingira.

Mimi upendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko magazeti ya karatasi. Sababu kuu ni kwamba habari za mtandaoni upatikana kwa haraka wakati wowote na mahali popote kupitia simu yangu. Pia mtandao utanipa fursa ya kusoma vianzo mbali mbali vya habari duniani kote kwa garama nafuu ingawa magazeti ya karatasi yana ladha yake ya kipekee. Ulimwengu wa kidigitali unaniraisishia kupata taarifa mpya punde tu zinapotokea.

Mimi hupenda sana kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu. Na kutazama video za mafunzo kwenye mtandao wa youtube. Njia hii inanipa nafasi ya kuelewa mada kwa kina na kurudia sehemu ambazo sijaelewa vizuri mpaka nitakapo zifahamu kikamilifu. Pia mimi ni muumini najifunza kwa vitendo mara najaribu kufanya jambo.

Mimi ni mtu ambayo hupenda sana kuwahi katika kila jambo ninalolifanya iwe ni kazini au kwenye miadi ya kijamii. Naamini kuwa kuwahi ni ishara ya heshima kwa watu wengine na inaonyesha kuwa kuna thamini muda wao pamoja na majukumu yako mwenyewe. Kawaida mimi hujaribu kufika dakika kumi au kumi na tano kabla ya muda uliopangwa ili niwezi kutulia na kujiandaa vizuri.

Kusema ukweli, mimi hupenda zaidi kula chakula kisicho na mafuta mingi kwa sababu ni bora zaidi kwa afya ya mwili wangu. Na pia vyakula kama mboga mboga, matunda na nafaka zizizo kobolewa hunifanya. Najisikia mwepesi na mwenye nishati nyingi siku nzima. Ingawa mara chache mimi hufurahia vyakula vyenye mafuta kama vile kuku wa kukaanga au viazi nimejifunza kuwa ni muhimu kukula kwa kiasi kidogo sana.

Ili kueka afya yangu nzuri mimi hujitahidi kula mlo kamili menyemboga mboga matunda nakunywa wa maji mengi kila siku na pia mimi hufanya mazowezi ya viongo kama vile kutambea kwa haraka au kukimbia kwa angalau dakika thelathini mara tatu kwa wiki na nimejifunza kuwa kupata muda wa kutosha kukul wakulala angalau saa nane kila siku ni muhimu sana kwa ajili ya kupumuzisha mwili na akili yangu.

Tabia namba moja ninayopenda kwa watu wengine ni uwaminifu kwa sababu inanjenga msingi imara kwa kuaminika na kuaminiana katika uhusiano wowote na pia mimi huvutiwa sana na mtu mwenye nidhamu ya muda kwani kuwahi miadi kunaonyesha mtu huyu anaheshimu muda wake na wa wengine na pia anajiheshimu yeye mwenyewe kwa hivo mimi hupenda io tabia kwa watu wengine.

Mimi hupenda kusherehekea mwaka mpya kwa kujumuika na familia yangu nyumbani kwa ajili ya chakula cha jioni cha pamoja na tunapuingia saa sita kamili ya usiku huwa tunasali kwa pamoja na kutoa shukrani kwa mwaka uliopita huku tukikaribisha mwaka mpya kwa furaha na siku ambayo hufuata mimi hutumia muda wangu kutafakari na kuandika malengo mapya ninayotaka kwa mwaka huo mpya.

Tabia inayo nichukiza zaidi kwa watu wengine ni kutokuwa waminifu kwa sababu ni inaharibu uwezo wa mtu kutegemea au kuaminiana. Pia mimi huchukizwa na watu ambao hawajali muda kwani kuchelewa kwenye miadi bila sababu ya msingi ni ishara ya kutoheshimu muda na kutoheshimu wengine. Vile vile sipendi kuona watu wanapoenda wanapopenda kusengenya wenzao au kueneza uhuni ambao hauna ukweli.

Ndiyo, mimi ninapenda sana kujifunza historia kwasababu inanisaidia kuelewa jinsi ulimwengu ulivyo kuwa zamani na jinsi tulivyofika hapa tulipo leo na nina amini kuwa kujifunza kuhusu mashuja wetu wa zamani na matukio ya makuu ya kihistoria kunatupa hekima ya kufanya maamuzi bora kwa ajili ya mstakabali wetu kulingana na makosa ambayo uliweleza kufanya.

Kufanya kazi na wengine mimi huzingatia sana mawasiliano ya wazi ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na malengo ya timu yetu. Pia mimi ni msikilizaji mzuri na ninapenda kusikiliza mawazo ya watu wengine na wenzangu kwa makini kwa sababu ninaamini kuwa ushirikiano bora unatokana na kuheshimu maoni ya wengine. Maoni tofauti tofauti.

Leo hali ya hewa katika eneo langu ni ya jua kali na ni joto sana jambo ambalo linafanya kila mtu atafute kivuli najisikia mwenye joto kiasi hivyo nimeamua kuvaa nguo nyepesi na kunywa maji mengi ya baridi ili kupoza mwili wangu kutokana na joto kali na joto jingi lililomo kwenye eneo langu.

Mimi hupenda zaidi mikutano ya kikazi ambayo ina ajenda ya wazi na inayolenga kutafuta suluhisho la changamoto fulani kwa muda mfupi. Pia mimi hufurahia mikutano ya ana kwa ana kwa sababu inanipa fursa ya kuona lugha na mwili ya mwenzangu na kujadili mambo kwa undani zaidi kuliko mikutano ya mtandaoni.

Mimi hupenda zaidi kutumia mfumo wa android kwenye simu yangu kwa sababu ni rahisi sana na kutumia na kubadilisha upendavyo na ninafurahia mfumo huu kwa sababu unanipa uhuru wa kupakua programu mbali mbali kutoka kwenye duka na tuseme google play na unaingiliana vizuri na vifaa vile vingi.